Napenda chakula cha haraka kwa kiasi, si kama mtindo wa maisha. Nirahisi na kuokoa muda, lakini si afya wala suluhisho la muda mrefu. Nikitegemea sana, najua nitakua ninajiharibia afya na nguvu. Kwa hiyo, nakitumia pale tu inapobidi, si kwa mazoea. Kwangu nidhamu ya chakula ni muhimu kuliko raha ya muda mfupi.

Mafanikio makubwa niliyoyapata kazini ni kuboresha utendaji wa timu na kuleta matokeo yanayoonekana. Nimefanikiwa kutatua changamoto ngumu ambazo zingelazimisha wengine kutumia muda mwingi bila mafanikio pia nimeunda mifumo au binu za kazi ambazo zinanisaidia kuokowa muda na kupunguza makosa. Kwa pamoja, mafanikio haya ya yamenifudisha nidhamu mpangilio na namna ya kushugulikia changamoto kwa ufanisi. Kia hatua ya mafanikio inaniimalisha na kunipa motisha zaidi kila siku.

Napendelea mkate wa ngano kamili, kuliko ule mweupe wa kawaida. Ni mzito kidogo, una lishe zaidi na hunipa nishati. Ya muda mrefu, bila kupandisha sukari ghafla. Pia unanisaidia kuhisi njaa kidogo na kuthibiti kiasi cha kula. Nikitumia mkate, napendelea kupika kidogo au kuoka. Si mbichi ile uwe na ladha nzuri na rahisi kumeng'enya. Kwa ujumla, na kazi ya afya na nguvu kuliko, raha ya muda mfupi.